Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima ya kuongea ukweli na hekima ya kudumisha amani. Hayo ni mambo mawili ambayo nimejifunza katika maisha yangu. Kwa kila unapohubiri amani na unaongea ukweli, mara mingi hakutakuwa na vita au misukosuko.